Swali nzuri sana iyo najua kupokea maoni ya saa yale ya kukosolewa nii mtihani kwa binadamu yeyote hata mimi kusema ukweli inatagemea na vile maoni yanavyotolewa na nani anayetowa. Ee hivi ndivyo ninavyochukulia mambo hayo napumua kwanza siropoki hapo hapo. Zamani labda ningekua mkali au kuanza kujitetea haraka sana. Lakini sasa hivi mtu akiniambia mse. Apo umezingua. Kwanza nakaa kimya napumua najua ule moto wa kwanza wa kutaka kubisha ni ego tu inasumbua najaribu kuiskiliza ile hoja kwanza kabla kuanza kujitetea. Pili nachuja bomba na mchele. Sio kila maoni ni ya kweli au yana maana. Kuna watu wengine wanatoa maoni ili tu ku kuvunja moyo au kwa sababu wana siku mbaya. Hata speech negative energy. Hayo huwa nayapotezea kabisa nayatupilia mbali lakini yale maoni yanayotoka kwa mtu anayenitakia mema au yale yanayoonyesha wazi wapi imefeli ayo naichukulia kama dhahabu.

Aise msee hapo umeguza kidonda. Unajua mikutano inaweza kukua baraka au laana. Inategemea na namna unavyoendeshwa. Mimi kusema ukweli sipendi kabisa ile mikutano ya kuzingua ambayo haina kichwa wala miguu. Hizi ndizo aina za mikutano ambazo mimi naziendekeza. Mikutano ya straight to the point mifupi na yenye maana pili mikutano ya brainstorming kupiga mawazo tatu mikutano ya kijiweni, informal meetings. Nne, mikutano ya action-oriented, yenye matokeo. Kitu ambacho sipendi kabisani, mikutano ambayo ingeweza kuwa barua pepe, email. Yaani mtu anaitisha kikaocha saa nzima kueleza kitu ambacho hangeweza kukiandika kwenye whatsapp au email. Na kila mtu akaelewa hiyo ni kupoteza muda wa kutafuta hela.

Zee umeguza sehemu nyeti sana. Unajua tunaezakula hizi mambo za kisasa kama pizza au baga lakini mwisho wa siku. Lakini mwisho wa siku, roho ya mwafrika huwa inarudi nyumbani kwenye latha ya saasili. Mimi buwana nikitaka kufurahia maisha chakula changu cha thadi cha kufa na kupona ni ugali wa dona na kisamfu cha nazi. Hile kilicho pondwa vizuri, hapo sasa msee nazungumzia ule ugali wa kusaga, dona ule ambao una firutubisho vyote halafu hicho kisambu kiwe kimepigwa na nazi ile nzito kabisa kikaiva mpaka kikawa laini.